Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni chumbani, na pale ni mahali ambapo mimi huenda kujilaza, na kitu ambacho kinapendeza katika chumbani ni kitanda changu kikubwa, ambacho hua na lalia, na pale chumbani mimi hua na lala, na laza mawazo, na jituliza ni kiwa ni mechoka baada ya shuguli nyingi pale kazini, na mimi nahisi vizuri sana, ninapo kiona chumba hichichangu, mimi hua ni mekipanga kwautaratibu mkubwa sana na upendo.

Jambo muhimu sana ambalo mimi huwa nazingatia ni wakati wangu wa kulala, ili kupumzisha mwili na kupumzisha akili. Kwa kuwa nikipumzisha akili na mwili, nitaweza kuwa na uzalishaji mwingi pale kazini na kwa shughuli zangu zote za kila siku. Na pia mimi huwa nahakikisha pale kazini kuwa. Ile kazi ambayo nimepatiwa, mimi naifanya kutaratibu na nahakikisha kuwa nimekamilisha kazi hio kwa wakati.